Wakati wa baridi kali mi hupenda sana kukaa chombani nikiwa nimevalia nguo nzito za baridi Kwa sababu kukiwa na baridi kali usipo jikinga utakuta unapata magonjwa kama vile nimonia ambayo yanakuadhiri ki afya na hata badae huwezi fanya kazi zako za siku kwa kuwa na afya iliodhohofika Pia wakati wa baridi mi hupenda kukaa karibu na jiko ndio nipate kuwa na joto Ama kuingia kwenye malazi na kulala ili nipate kuwa na joto mwilini nisihisi baridi.

Nina kipawa cha kuimba, uimbaji uko ndani ya damu yangu sababu mimi kutoka nikiwa mtoto mdogo, nimekua sana na furaha na nikijihisi mwepesi sana kuimba kwa sababu naeza nikatoa hisia zangu kupitia uimbaji, naeza nikatoa dhamira yangu kupitia uimbaji na nikeelezea vijana wazee vikundi vyote jinsi maisha yalivyo kupitia uimbaji. Naona kama ni kipawa sababu sio rahisi upate ya mtu anaeza jieleza hisia zake kupitia kitu fulani. Lakini mimi katika uimbaji naeza eleza hisia zangu moja kwa moja.

Wakati wa furaha mimi hujifurahisha ku kupitia sherehe naweza andaa vyakula mapochopocho matamu ili tukakule pamoja tukiwa familia mzima ama wakati mwingine tunaketi tu tuna Angalia vipindi vinavyotufurahisha vinavyotupa amani na furaha na hiyo kujumulika tuko pamoja tukiwa familia kujuliana hali huwa inanifanya nijihisi mwenye furaha na mwenye ukaribu na watu Sasa mimi wakati wa kujifurahisha napenda kujifurahisha nikiwa na familia yangu, wanangu, wazazi wangu, saa ingine na mchumba wangu.

Chumba changu chakulala ni kikubwa na kina rangi nyeupe. Chumba changu chakulala ni kikubwa na kina rangi nyeupe. Nikiwa kwenye kichanda changu, naeza kuangailia dirishani. Nikaona kule nje mandhari mazuri ya miti, ya kijani kibichi. Ampapo nikifungua madirisha angu hewa safi huwa inaingia Chumba changu siya chumba chakulala tu. Ila nakichukulia kama chumba cha kupumzika na pia cha kusoma Sasa hua nataka kiwe study na safi na ambacho kinapendeza kabisa Kwa sababu hapo ndipo mahali na chukua mda mungi sana Nikifanya shughuli na pia nikipumzika.

Mimi sipendi sana kucheza michezo ya vidole, napenda kucheza mchezo wa kandala. Kwa sababu ninapo kimbia nikikimbilia kuchukua ule mpira napunguza mizani na pia naunda afya njema. Alafu pia hiyo kushabikiwa na watu wengi, unitia motisha na kunifanya niwe mwenye, kujihisi kuwa ninapendwa na kazi yangu inafurahiwa. Sasa mimi mchezo wa vidole, sina hiyo kuipenda sana, bali naeza sema, bado naeza icheza, lakini sipendi kabisa kuicheza. Napenda kandanda na pia riadha.

Ndio mara nyingi sana nimefikiria kuanzisha biashara yangu. Kwa sababu ukiwa na biashara yako una uhuru wa kufanya kitu chochote. Kufungua biashara yako saa yoyote. Na kufunga wakati ambapo unapohitaji kama hali kwa haraka. Na si kama vile unapofanya kazi ya mtu. Sababu hata ukiwa na kazi ya mtu kuomba ruhusa unaeza kuta una tatizo ambalo zinahitaji uharaka. Lakini unapoenda kuomba ruhusa unaambiwa huwezi pewa hiyo nafasi sababu kazi ni nyingi ama huwezi pewa hiyo nafasi tu, kwa sababu huihitajiki kuomba ruhusa wakati kazi inaendelea. Sasa na unaona ukiwa na biashara yako ya kibinafsi Una hela zako ambazo unazieka vizuri, Unajua unapanga mikakati yako, nitumie hii pesa hivi Hii nipanue biashara yangu na baadaye unakuta umekuwa mtu mwingine ambaye amefanikiwa sana.

Mazoezi ya mwili mimi huyafanya mara kwa mara, kwa siku na yafanya mara mbili, asubuhi kabla ya kwenda kazini na pia jioni nikiondoka kazini. Asubuhi ninapoamka na keti na piga ya mazoezi yangu kwenye nyumba, lakini jioni nikitokea kazini navaa zangu za mazoezi na kimbia kilomita mbili kwenda na kurudi. Kisha nikirudi na chukua naoga na kupumzika na kunya vinyoaji vya kukata mizani kwa sababu mimi mtu mwenye mizani mingi. Sasa lazima ni jaribu kabisa ili nisipite wastani.

Mimi sipendi mambo ya siasa kwa upana kwa sababu Wanasiasa wengi wanatumia mbinu mbaya mbaya za kuwahadaa wananchi Mwanasiasa akishaingia kwenye kiti Anawasahau wananchi waliomchagua Anaingia ufisadi Anaisahau nchi yake na kuanza kuwa mbinafsi anafanya mambo yanayomfaidi yeye mwenyewe na anasahau wale watoto mayatima zile familia ambazo zinatoka kwenye vijiji wale ambao wanajaribu sana ili kupata kipato cha kila siku badala ya kutafuta mbinu za kuwasaidia sasa mimi na mambo ya siasa hatuendani kabisa kwa sababu ni uongo kuuza sera za uongo ambayo baadaye wakishaingia kwenye kiti hawatimizi yale ambayo walisema.